Kila joni kabla kulala mimi huwoga hafu bada kuwoga mimi huunywa chai ya usiku ili kutowa baridi mwilini. Baada hap mimi huwa nguo zangu za kulala na kisha naomba alafu baada ya maombi mimi huwenda kulala.

Ili kuanza mradi mpya wa kazi, mimi huu utafakari wazo na kudhibitisha umuhimu na lengo la mradi kisha baadae mimi ufanya utafiti na ili imejifunza kuhusu soko na washindani Mimi baada ya hapo upanga mpango wa kazi, ili nijue makadiria bajeti na muda Mimi hukusanya rasilimali kwa kuakikisha ninavifaa na watu wa kutekeleza wa mradi Baada ya hapo mimi huanzisha timu kwa kukusanya watu wenye ujuzi na motisha Kisha hatimaye mimi hufuatilia na tathmini kwa kuweka mifumo hufuatilia maendeleo na kufanya maboresho.

Ndio, mimi hupenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu ninaposoma maoni mtandaoni mimi huweza kujua maarifa mengi na pia ninapata maarifa pana kwa sababu mtandaoni ni sehemu ambayo watu hutoka kila sehemu ya dunia wanazungumza. Kwa hivyo kuona maoni mtandaoni humsadia kujua mengi na pana kuhusu vitu vinavyo endelea na maoni ya watu tofauti tofauti katika dunia.

Kwa kawaida mimi hulala kwa masaa saba, kwa sababu nikilala kwa masaa saba hili litaniyezesha kuamuka kwa wakati ili nijiandae kuenda kazini. Pia mwili wangu umezoea kulala kwa masaa saba kwa sababu haya ndiyo masaa ambayo mimi hulaa kila siku. Na pia kulala kwa masaa haya yananisaidia mwili wangu kupumzika na pia akili yangu kutulia.

Mimi ninaishi katika nyumba ya mawe, mazingira ya eneo angu ni masafi kwa sababu mazingira ya mejaa na mti ilio katika sehemu nyingi, nilamia mahali hapa mwaka ulio pita na kinachani pendeza kuseneo ilo ni kwa sababu la usafi wa mazingira na ushirikiano wa majirani. Na hisi salama na raha mahali na poishi kasababu ni mahali pasafi na pazuri pa kuishi.

Ndiyo, mimi nimewahi kushiriki mashindano ya mbio za riadha. Nilikuwa na shiriki katika mashindano ya mbio mita mia nne. Ingawa sikuweza kushinda mashindano hayo. Mashindano hayo yalinifunza kuwa nivyema, kujitayarisha. Wakati mtu uko karibu kushindana katika mbio na mashindano hayo. Yalikuwa nzuri kwa sababu nilijua kutangamana na watu wengi, wenye ujuzi mwingi wa riadha.

Ndio, mimi hugawanya taka zangu. Mimi hugawanya taka zangu ili kuweka kando taka zenye plastiki hili unisaidia kuifadhi mazingira yangu kwa sababu nikigawa taka hizo taka za plastiki huwekwa kando na taka mengine na hili uchangia katika kuboresha na kusafisha mazingira.

Ili kujilinda kutoka vitisho wa mtandaoni mimi huweka usiri wa tarifa Kwa sababu si shiriki taarifa za kibinafsi kwa rahisi Mimi pia hutumia vifaa vya usalama ili kusaidia simu yangu Mimi pia huangalia mfumo wa usalama wa mtandao na kubadlisha msemaji wa router na kufungua usalama wa mmtandao.

Ndiyo ningependa kurudi ujana kwa sababu ningepewa nafasi ya kurudi ujana ningerekebisha makosa nilioyafanya pia ningerudi ujana nimgekuwa na muda mwingi wa kufanya marekebisho na pia ningerudi tena ningepata muda mwingi wa kusoma na kujua vitu vingi sana.

Mimi hupenda kutazama sinema pamoja na familia yangu. Mimi pia hupenda kusikiliza muziki na kupiga hadithi pamoja na familia yangu. Wakati mwingi, mimi na familia yangu sisi huwenda matembezi ili kuona maeneo mengi na hili huleta furaha katika familia yetu.

Mimi ninapenda kitanda kizuri kwa sababu kitanda kizuri kitaweza kunisaidia nipate usingizi mnono na usingizi mzuri. Kwa kitanda kizuri kitaweza kunisaidia ili mwili wangu upumzike vizuri na kupata nguvu zaidi ya kufanya kazi zingine. Kwa hivyo ninapenda kitanda kizuri zaidi.

Wakati wa juakali, mimi hunywa kinywaji baridi ili kusaidia kupunguza joto muilini. Mimi pia huva kofia na mavazi yenye mikono mirefu ili kuzia miale ya juuakali kuadhiri ngozi yangu. Pia wakati wa juakali, mimi ushinda katika kivuli ili kuepuka juakali.